Mimi hujitunza kwa kufanya mambo mbali mbali ambayo yanasaidia mwili na akili yangu kuwa na afya njema. Kila siku ninafanya mazoezi kidogo kama kutembea au kufanya yoga ili kuimarisha nguvu za mwili na kuondoa mawazo pia ninajili lisha yangu kwa kula vyakula vyenye virutubisho vinavyohitajika na kunywa maji ya kutosha kila siku msongo wa mawazo, hupunguzwa kwa kusoma vitabu, kutafakari, au kusikiliza mziki unaonipa amani. Kwa jumia, kujitunza ni mchakato wa kudumisha mwili, akili na roho, zikiwa salama na zenye nguvu.

Rafiki yangu wakaribu zaidi anaitwa Oliver. Tulikutana tukiwa chuoni ambapo urafiki wetu ulianza taratibu na kukuwa kadri tulivyozidi kujuana. Tunapukua pamoja hupenda kusikiliza muziki na kushirikiana mawazo mbalimbali kuhusu maisha. Kinachonifanya niwe rafiki wa kweli ni uvumilivu, wangu na uwezo wa kumsikiliza bila kumhukumu. Jambo linalomfanya ajiskie uhuru na kueleweka kuhusu rafiki yangu Oliver, ningependa kusema kuwa ni mtu mwema, mkweli na mwenye moyo wa kipekee, ambaye nina tamani sana katika maisha yangu.